Jioni mimi hupendelea kula chakula chepesi lakini chenye lishe na kinachoufanya mwili kupumzika vizuri kabla ya kulala. Mara nyingi ningechagua wali pamoja na mboga za majani au samaki wa kuchemsha. Kwa sababu huwa ni mlo mwepesi, wenye ladha nzuri na hausumbui usiku. Wakati mwingine napenda pia supu ya kuku au maharagwe pamoja na viazi vya kuchemsha. Hasa zile siku ambazo nimekuwa na shughuli nyingi na nahitaji chakula kinachotuliza mwili. Ninapedela vyakula vya jioni visiwe na mafuta mengi au sukari nyingi kwani chakula chepesi hunifanya nijisi mwepesi nipate usingizi vizuri na kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata jioni hua pia ni wakati mzuri wa kula kwa utulivu nikifurahia mlo wa joto unahisi kama faraja baada ya mchana mrefu.